Naam mih hupiga picha mara nyingi sana. Aswa kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Kila siku ninapo kutana na maafiki na ninapo ona kitu chakupendeza lazima ni piga picha. Napenda sana kupiga picha za mandhari na chakula kwa sababu picha hizo hunisaidia kutunza kumbu kumbu na za mambo mazuri yayo fanyika kila siku.

Kazi ya nyumba ninayochukia zaidi ni kuosha vyombo. Kila mara baada ya kula, mnunikano wa vyombo vichafu hunichosha sana. Sipendi kuiguza majini yenye mafuta na mabaki ya chakula. Ni kazi inayo chukua muda mrefu na inajirudia kila siku ni jambo ambalo linanibo sana.

Najihisi mwenye wasiwasi kidogo kuhusu, wasilisho hili kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuongea mbele ya kundi la watu. Hata hivyo ni menjitahidi kutafuta utafiti wa kina. Natumai kila kitu kitendelea vizuri na nitaweza kujibu maswali yote, nitakayo ulizwa kwa hadira.

Ndio, napenda sana kuenda shabaisikiri, kwa sababu ninjia zori ya kufanya mazoe zila kufraie ya wasafi ya inje. Kila wikendi mimi hupenda kwenda kwenye bustani au barabara za vijijini kuendesha baisikelii na marafiki wangu. Na nisaidia kukunguza maato na kuimarisha afya hengu ya mwili, hasa migo. Hata hamasina baisikiri yangu manyewe miu kodisha, hitu nifraie safari hiyo.

Mimi hupenda kukaribisha wafanyi kazi wapya kwa tabasamu na utambulisho mchangamufu ili wajiskia amani tangu siku yao ya kwanza. Mimi huwatembeza katika maeneo mbalimbali ya ofisi na kuwatambulisha kwa timu nzima ili wajue nani wakumfuata wanapohitaji msaada.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kucheza na kutazama mpira wa miguu. Mi ni shabiki mkubwa wa mchezo huu kwa sababu uneleta watu pamoja na unasisimua sana. Kila wikendi mimi hupenda kufuatana na rafiki zangu ili tucheze mechi ndogo au tutazame ligi mbalimbali kwenye runinga.

Nakumbuke kwa furaha sana jinsi nilivyokuwa nikicheza na marafiki zangu mtaani baada ya shule. Tulikuwa tukicheza michezo kama vile mpira wa kigongo na kujificha na kufuatana hadi jua linapozama, linapoanza kuzama. Ilikuwa wakati wa amani sana ambapo hatukuwa na wasiwasi na, wa majukumu ya watu wazima.

Shughuli ya kupendeza zaidi ni kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu kila mwisho wa wiki. Mi hupenda mchezo huu kwa sababu unanisaidia kuwa na afya njema, kupata mguvu na pia najenga ushirikiana mzuri na wenzangu. Huu ni wakati wangu bora wa kupumzika na kusahau majukumu ya kazi mchana kutwa.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi hupenda iwe ya utulivu. Mara nyingi mimi huenda matembezini, sehemu yenye asli na ufukweni. Ili kutafakari kuhusu mwaka uliopita. Sipendi sherehe kubwa. Hivyo mimi hula chakula ninachokipenda kama vile pilau nikiwa peke yangu. Na mtu mmoja wa karibu sana.

Ili kweka neno siri langu likiwa salama, mimi uhakikisha kuwa ninajumuika erufi namba na alama mbalimbali ili liwe ngumu kutambuliwa. Kia ni ya utalaitibu wa kutumia neno as, neno siri moja kwenye hakaunti tofauti tofauti, kila kaunti yangu ina neno siri lahakela kipeke.

Ushauri wangu mkubwa wa mtu anayeanza kazi mpya ni kuwa na nidhamu ya hali ya juu, haswa nidhamu ya muda kuwahi kazi, kuonyesha kuwa unadhamini fursa uliopewa, pili namshauri awe kwenye kutaka kujifunza, kila ofisi ina utamaduni wake, hivyo ni muhimu kusikiza zaidi na kuuliza maswali pale ambapo haelewi baada badala ya kufanya makosa.

Ndio, mimi napenda sana kupika kwa sababu, naona ni kama sehemu ya ubunifu. Kitu ninacho furahi saidi ni kuandaa viungo. Mbalimbali na, kujiona jinsi, vinavyoweza kutengeneza ladha moja zuri sana, muishoni.

Mimi hujaribu kufanya mazoezii ya mwili angalau mara tatu kwa wiki. Mara nyingi mi hupenda kukimbia asubuhi na mapema kabla ya kuanza majukumu yangu ya siku. Au kutembea kwa miguu jioni. Nafanya hivi kueka mwili wangu uki uwe wa uwe na nguvu na akili yangu iwe ime changamka.

Mimi binafsi ninapendelea kuwasiliana na watu kwa kutumia ujumbe wa mandishi. Hasa, kupitia WhatsApp kwa sababu inanipa fursa ya kujielea za kwa utulivu. Hata hivyo, ikiwa jambo ni la haraka au la kikazi. Ninapendelea kupiga simu hivyo kupata majibu papo hapo.

Leo ningependa kuzungumzia hali ya hewa ya hapa nilipo. Kwa sasa kuna jua kali anga haina mawingu kabisa. Kwa sababu kuna joto jingi. Ninajisikia mchovu kidogo na mwenye kiu. Kutokana na hali ya joto nimevaa fulana nyepesi na kaptura ili nipate hewa. Kiukweli sipendi sana hali ya joto kali. Mimi napendelea wakati ya upepo wa mwanana au baridi kidogo kwa sababu ya joto hii nataka kuenda kuogelea na kukaa chini ya kivuli.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa la Victoria hapa nchini Kenya. Tulifurahi sana kuona maji mengi na mandhari nzuri ya asili. Tulipofika hapo tulipanda mashua na kuona wavuvi wakivua samaki aina ya sato na mbuta. Pia tulikula samaki wa kukaanga kando ya ziwa huku tukifurahia upepo wa mwana.

Kuna mambo mengi yanayonifanya nicheke, lakini zaidi ni utani wa marafiki zangu. Sisi hupenda kukaa pamoja na kusimuliana hadithi za kuchekesha, kuhusu mambo yaliyotokea shuleni na kazini. Pia napenda sana kutazama filamu za vichekesho na video fupi za vituko kwenye mitandao ya kijamii.

Kila binadamu ana udhaifu na kwangu mimi wakati mwingine huwa nahangaika na usimamizi wa muda. Kwani ninapokuwa kazi nyingi kwa pamoja ili kurekebisha hili nimeanza kutumia kalenda na orodha ya mambo ya kufanya. Hili kupanga vipaumbele imenisaidia sana kukamilisha kazi zangu kwa wakati ufaao bila msongamano.